Programu nyingi hutumiwa mara kwa mara, kwa sababu zinarahisisha maisha ya kila siku. Mimi binafsi hutumia programu kama WhatsApp, Telegram au Messenger kuwasiliana na familia, marafiki na kazini. Pia, kuna programu za mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram na TikTok kwa burudani na kupata taarifa. Programu za kazi kama Google Docs, Zoom na email hutumiwa mara nyingi kwa masomo na ajira. Vile vile programu za benki na malipo kama Mpesa ni muhimu sana kwa shughuli za kifedha matumizi ya programu hutegemea mahitaji ya mtu muda alionao na malengwa yake, wengine hutumia programu nyingi kwa siku ilhali wengine huchagua chache tu muhimu. Kwa ujumla, programu zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kisasa kwa sababu huokoa muda huongeza ufanisi na hufanya kazi ziwe rahisi kufanikisha.

Kuendesha baiskeli ni shuguli ni nayo ipenda sana. Kuendesha baisikeli hutoa nafasi ya kufurahia mazingira, hewa safi na mandhari ya asili kama miti, barabara za vijijini au mbuga. Pia, ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili kwa sababu huimarisha misuli, huongeza stamina na kusaidia afya ya moyo. Watu wengi hupenda kuendesha baiskeli asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni nzuri na sio ya joto kali. Zaidi ya hilo kuendesha baiskeli husaidia kupunguza msongo wa mawazo na huleta hisia ya uhuru na furaha. Kwa wengine ni burudani, kwa wengine ni usafiri wa kila siku kuenda kazini au shuleni. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli ni shuguli yenye manufaa mengi kiafya, kiakili na kimazingira na ndiyo maana watu wengi uhusudu na kuifurahiya sana.

Ndiyo napenda sana asali asali nitamu na asili yake ya kipekee na arufu nzuri inavutia watu wengi huipenda kwa sababu siyo tu tamu bali pia ina faida nyingi kiafya asali hutumika kama dawa ya asili kusaidia kikohozi maumivu ya koo na kuongeza kinga ya mwili Pia hutumiwa kama mbadala wa sukari katika chai, uji au vyakula vingine, jambo linalosaidia kupunguza matumizi ya sukari iliyosindikwa. Zaidi ya hilo, asali hutumika katika urembo kama kupaka usoni au nywele kwa sababu husaidia kulainisha na kulisha ngozi. Kuna haina tofauti za asali kulingana na maua yanayotumika na kila haina ina ladha yake. Kwa ujumla, asali ni chakula chenye manufaa mengi na upendo na watu wa rika zote kwa sababu ya utamu na faida zake.

Ndiyo, nagawanya taka zangu. Kugawanya taka ni tabia muhimu sana kwa kulinda mazingira na afya ya jamii. Kwa kawaida, taka hutenganishwa kulingana na aina zake. Kama taka za chakula, plastiki, karatasi, chuma na kioo. Taka za chakula zinaweza kutumika kutengeneza mbolea. Jambo linalosaidia kilimo na kupunguza uchafuzi wa mazingira. Plastiki na chuma vinaweza kurejelewa na kutumika tena badala ya kutupa ovyo. Kugawanya taka pia husaidia kupunguza kiasi cha taka kinachoishia dampo na huchangia matumizi bora ya rasilimali. Zaidi ya hilo, tabia hii hufundisha uwajibikaji na nidhamu katika maisha ya kila siku. Ingawa inaeza kuonekana kama kazi ndogo ina mchango mkubwa kwa mazingira safi na maisha bora ya baadaye. Kwa ujumla, kugawanya taka ni hatua raisi lakini yenye faida kubwa kwa jamii na dunia kwa ujumla.

Kampuni ya teknolojia ni nayo iamini moja wapo ni OpenAI kwa sababu inalenga kuendeleza teknolojia ya akili bandia kwanjia salama na yenye manufaa kwa binadamu. Kampuni hii inawekeza sana katika utafiti wa maadili ya AI, uwazi wa matumizi na kupunguza hatari zinazoweza kutokea kutokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Kampuni nyingine ni Microsoft ambayo ime jijengea sifa ya kutoa huduma thabiti na salama kwa muda mrefu. Inaweka mkazo mkubwa kwenye usalama wa data, faraha ya watumiaji na msaada kwa taasisi za elimu na biashara ndogo. Ushirikiano wake na makampuni ya utafiti pia unaonyesha thamira ya maendeleo endelevu. Pia Google inaaminika kwa kiwango kikubwa kutokana na ubunifu wake katika utafiti, elimu na upatikanaji wa taarifa. Ingawa changamoto za faraha zimewai kujitokeza kampuni imeendelea kuboresha sera na zana za kulinda watumiaji. Kwa ujumla, kampuni ya teknolojia huwaminika zaidi inapoweka mbele maadili, usalama wa mtumiaji na uwajibikaji kwa jamii si faida pekee.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, ninazingatia mipangilio mizuri ya kazi na matumizi bora ya muda. Kwanza, ninaweka malengo yaliyo wazi kwa kila kazi ninayofanya, ili nijue hasa kinachohitajika kufikiwa. Hii hunisaidia kuepuka kupoteza muda kwenye mambo yasiyo ya lazima. Pia, ninagawanya kazi kubwa katika sehemu ndogondogo. Jambo linalofanya kazi ionekane rahisi na iweze kukamilika kwa ufanisi zaidi. Pia, ninapendelea kufanya kazi kwa mpangilio wa vipaumbele nikianza na kazi muhimu zaidi au zenye muda mfupi wa mwisho. Kupumzika kwa muda mfupi kati ya kazi ni jambo jingine muhimu kwa sababu hunisaidia kurejesha umakini na nguvu. Aidha, ninatumia teknolojia kama vikumbusho na ratiba za kidigitali hunisaidia kupanga na kufuatilia maendeleo yangu. Zaidi ya hayo, kujifunza kila mara na kupokea mrejesho hunisaidia kuboresha namna ninavyofanya kazi. Kwa ujumla, nidhamu, mipango na kujitathmini mara kwa mara ndizo nguzo kuu za kuongeza uzalishaji wangu.

Ndiyo, mimi hufuga ndege kama kuku, bata, njiwa au kware kwa ajili ya mayai, nyama au hata burudani. Ufugaji wa ndege ni rahisi kuanza kwani hauhitaji eneo kubwa sana hasa kwa kuku na kware. Kuwa na ndege nyumbani hunisaidia kuongeza kipato na pia kupunguza gharama za kununua mayai au nyama. Zaidi ya hayo, ndege hutoa mbolea ambayo inaweza kutumika shambani au bustanini. Hata hivyo, kuzingatia usafi wa banda, chanjo, na lishe bora huwakikisha ndege wanakua vizuri na kuepuka magonjwa. Pia, ni muhimu kuzingatia usalama dhidi ya wanyama wakali. Kwa ujumla, ufugaji wa ndege wa nyumbani ni shughuli yenye manufaa ikiwa itasimamiwa kwa umakini na maarifa sahihi.

Ndiyo, ninapenda kukula popcorni kwa vile ni chakula kinachopendwa na watu wengi kwa sababu ni rahisi kutengeneza na kina ladha nzuri. Popcorni hupendwa sana wakati wa kutazama filamu, mechi au kukaa na marafiki kwani hutoa hali ya burudani na mapumziko. Zaidi ya hilo, popcorni inaweza kuwa chaguo bora kiafya ikitayarishwa kwa njia sahihi. Ikiwa itapikwa bila mafuta mingi au sukari nyingi, huwa na nyuzi nyuzi zinazosaidia mmeng'enyo wa chakula. Watu wengine hupenda popcorni ya chumvi, wengine ya sukari, siagi au hata viungo mbalimbali. Hii inaonyesha jinsi popcorni ilivyo chakula kinachoweza kubadilishwa kulingana na ladha ya mtu. Kwa ujumla, ni chakula chepesi cha kufurahisha na kinachoweza kufaa katika nyakati tofauti za burudani na mapumziko.

Hali ya hewa ni nayo ipenda ni hali ya hewa ya wastani, isio ya joto kali wala baridi kali. Hali hii humruhusu mtu kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi bila usumbufu mkubwa wa mwili. Hali ya hewa yenye jua la kihasi hupenda kwa sababu kuleta muanga wa asili, huongeza hali ya furaha na husaidia mwili kupata vitamini D. Wengine hupenda hali ya hewa ya baridi kidogo asa hasubuhi au jioni kwa sababu huleta utulivu na husaidia kuzingatia kazi au masomo. Haidha, mvua ya kiasi huleta hewa safi na mazingira ya kijani, jambo linalopendeza kwa watu wanaopenda hasili. Kwa ujumla, hali ya hewa inayopendwa zaidi ni hile inayowazesha mtu kuishi kwa hafya, faraja na kufanya shuguli zake bila vikwazo vingi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupendelea kuchukua muda kidogo kupumzisha na kurejesha nguvu zangu ili kuendelea na shuguli za siku. Shughuli zinazofanya wakati wa mapumziko ya mchana zinatofautiana kulingana na mtu, lakini mara nyingi ni raisi na zisizo na shinikizo. Watu wengine hupendelea kula chakula cha mchana kidogo au kunya kinyoaji ili kuongeza nishati. Wengine kutumia muda huo kupumzika kima akili kama kusoma kitabu cha kupendeza, kusikiliza mziki, hau hata kuzungumza na marafiki. Haitha, baadhi ya watu hupendelea kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kuchangamusha mwili na kuondoa uchovu. Kutumia muda kwenye hewa safi pia kuna saidia kuwepuka uchovu na kuondoa mkazo Kwa kifupi mapumziko ya mchana ni muhimo kwa kurudisha nguvu za mwili na akili kuongeza umakini na kuhakikisha kuwa mtu anayendelea na kazi au masomo kwa ufanisi bila kuchoka ni muda mfupi lakini wenye manufaa makubwa kwa afya na uzalishajo.

Wakati napenda kustarehe, napenda kwanza kupumzika kichwa na mwili. Mara nyingi ninapumzika kwa kukaa mahali tulivu au kwenye kitanda chenye starehe nikiwa na kitabu kizuri au nikisikiliza mziki unaonifurahisha. Pia napenda kutembea kidogo nje kuangalia manthari ya asili au kupumua hewa safi kwani kunanisadia kupunguza msongo wa mawazo. Baadhi ya wakati, starehe zangu inahusisha kuangalia filamu au vipindi vya burudani, kucheka na kupumzika bila shinikizo lolote. Pia, napenda kunywa chai au kinywaji kidogo na kula kitu kidogo cha ladha ili nijiskie vizuri starehe pia inaweza kuwa mazungumzo na marafiki au familia kwani kuzungumza na watu unaowapenda kunaleta furaha. Kwa ujumla starehe ni kutenga muda wa kujijali, kupumzika na kufurahia maisha bila haraka yoyote.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yenye utulivu na mpangilio mzuri. Napenda kuwa mahali ambapo kuna mwanga wakutosha, hewa safi na nafasi ya kutembea kidogo wakati wa mapumziko. Mazingira haya ya napaswa kuwa na teknolojia inayofanya kazi kuwa rahisi, lakini pia yasiyo na kelele nyingi inazoshubulisha akili. Napendelea kufanya kazi mahali ambapo kuna ushirikiano kati ya wenzangu, lakini pia nina nafasi ya kufanya kazi binafsi bila kusumbuliwa. Vile vile ni muhimu kuwa na rasilimali za kutosha kama vile vitabu, kompyuta au vifaa maalumu vinavyohitajika. Mazingira haya huchangia ufanisi, unyenyekivu na hali nzuri ya akili ambayo hufanya kazi kuwa ya kufuraisha na yenye tija.

Ndiyo, napenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya kuunda chakula kipya na kujaribu ladha tofauti. Napenda kupika vyakula vinavyohusisha mboga safi, viungo, vya asili na mara nyingine nyama au samaki. Kupika kunanipa pia muda wa kutulia na kuzingatia kila hatua kwa makini. Jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninafurahia kujaribu mapishi mapya kutoka tamaduni mbalimbali, kwani kunapanua ujuzi wangu na kuleta burudani. Pia, napenda kushiriki chakula nilioandaa na familia au marafiki, kwani kuona wengine wakifurahia kazi yangu kunanipa furaha kubwa. Kwa ujumla, kupika sio tu kazi ya kuandaa chakula bali pia ni njia ya kujieleza, kustarehe na kuunda kumbukumbu nzuri na wapendwa.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa urahisi na starehe zaidi. Nyumbani, ninaweza kupanga muda wangu ipasavyo na kuunda mazingira ya kazi yenye utulivu, mwanga wa kutosha na hewa safi. Pia, napenda kuwa na fursa ya kuchukua mapumziko madogo, kunywa chai au kinywaji kidogo na ata kusikiliza mziki mdogo wakati wa kazi. Kazi nyumbani pia inaraisisha ushirikiano na familia na kuwa niko karibu na wapendwa wangu. Hata hivyo, napenda kuweka mipaka ili kuhakikisha kazi inakamilika bila kusumbuliwa na shughuli za nyumbani. Kwa ujumla, kufanya kazi nyumbani kunachangia ufanisi, faraja na hali nzuri ya akili, jambo linalofanya kazi kuwa ya kufurahisha na yenye tija.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara, hasa wakati sinamuda wakupika, au ninapohitaji kitu cha haraka na rahisi. Chakula cha haraka kina nipa uraisi na haraka kutimiza njaa, na mara nyingine huchangia burudani, hasa kama nivyakula ninavyopenda kama pizza, baga au samaki wa kukaanga. Hata hivyo, napendelea pia kudumisha uyano na lishe bora kwa hivyo sikila wakati napendelea kula chakula chaharaka. Napenda pia kujaribu aina mpya za chakula chaharaka kutoka tamaduni tofauti kwani kuna nipa uzoefu waladha mpya. Kwa ujumla, chakula chaharaka ni sehemu ya starehe au sulisho la haraka lakini napendelea kuwakikisha lishe yangu inabaki ya afya.

Ili kuwatia moyo wenzangu, napenda kwanza kuwasikiliza kwa makini na kuelewa changamoto wanazo kabiliana nazo. Mara nyingi, napenda kuzungumza nao maneno ya motisha kuwambia kuwa wana uwezo na wanastahili mafanikio. Pia, napenda kuwasaidia kwa vitendo kama kutoa msaada wakazi au kushiriki ujuzi wangu ili wa rahisishwe kufanikisha malengo yao. Napenda pia kusherehekea mafanikio madogo na makubwa pamoja nao kwani kunawapa hisia ya kudhamini na kuridhika. Mara nyingi napenda kuwaongoza kwa mfano kwa kufanya kazi kwa bidii na kuonyesha uvumilivu jambo linaloweza kuhamasisha. Kwa ujumla, kuwatia moyo wenzangu kunahusisha mchanganiko wa maneno, vitendo na mshikamano wa hisia, jambo linalounda hali nzuri ya ushirikiano na kuhusiano.

Napenda kutumia GPS zaidi kuliko ramani wakati wakusafiri kwa sababu ni rahisi na haraka kupata mwongozo sahihi. GPS hutoa maelekezo ya moja kwa moja inaboresha usahihi wakufika kwenye eneo la lengo na inapunguza hatari ya kupotea hasa katika maeneo mapya. Hata hivyo, mara nyingine napenda pia kutumia ramani za karatasi hasa kwenye safari za kupumzika au kujua eneo kwa jumla. Kwani zinanipa mtazama mkubwa wa eneo na njia zinazoweza kuchukuliwa. Kutumia GPS kuna raisisha kupanga njia, kuona mda wa kufika na kupata madereva mbadala ikiwa kuna msongamano Kwa ujumla, GPS ni chaguo langu la kawaida kwa ni ramani bado ni muhimu kama msaada waziada na kujifunza kuhusu eneo kwa undani.

Kila siku, napenda kutumia zana mbalimbali za dijiti zinazorahisisha maisha na kazi za zangu. Kwanza, napendelea kutumia simu ya mkononi kwa mawasiliano kupitia ujumbe, barua pepe na mitandao ya kijamii. Pia, napenda kutumia kompyuta kufanya kazi, kuandika au kusoma. Zana nyingine muhimu ni programu za kalenda na mipango ya muda ambazo husaidia kupanga shughuli zangu za kila siku. Kwa burudani, napenda kutumia programu za muziki na video ambazo hutoa muda wa kupumzika na starehe. Pia, napenda kutumia zana za kuhifadhi data kwenye wingu ili kuhakikisha taarifa zangu ziko salama na zinapatikana wakati wowote. Kwa ujumla, zana hizi za dijiti zinasaidia kuongeza ufanisi, urahisi na starehe kila siku.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu kunanipa fursa ya kujifunza, kuboresha maisha na kuwa mbele kwenye maendeleo ya kisasa. Teknolojia mpya hufungua milango ya huraisi kama vile kutumia programu za kuboresha ufanisi wa kazi, vifaa vya kisasa vya mawasiliano au zana za burudani. Napenda pia kujaribu vifaa vipya kama simu, kompyuta au vifaa vya akili bandia ili kuona jinsi ninavyoweza kufanya kazi yangu kwa rahisi na bora. Kuangalia teknolojia mpya, kunanipa budurudani pia kwani ni changamoto na ni njia ya kujipima mwenyewe kwenye mbinu mpya. Hata hivyo, napendelea kuchagua teknolojia inayohitajika na yenye manufaa badala ya kujaribu kila kitu bila mpangilio. Kwa ujumla, teknolojia mpya ni njia ya kufurahia maendeleo na kuongeza ufanisi wa maisha.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu kunanipa kuelewa maisha ya zamani, tamaduni tofauti na jinsi dunia ilivyo badilika hadi sasa. Historia ufunua hadithi za watu, matukiu muhimu na changamoto walizokabiliana nazo, jambo linalonipa maarifa na busara za maisha. Napenda pia kujifunza historia ya inchi zinye tamaduni tofauti kwani kuna nipa mtazamo mpana wa dunia na hufundisha eshima na makabila na jamii nyingine. Mara nyingine, historia pia inahusisha mashujaa, vita na mafanikio ya kisayansi au kisanaa, jambo linalovutia na kuhamasisha. Kupitia historia ninaweza kuelewa mizizi ya mila, desturi na matukio muhimu yanayoadhili maisha ya sasa. Kwa ujumla, kujifunza historia ni njia ya kukuza marifa, ufahamu na heshima kwa maisha ya zamani na ya sasa.

Ndiyo ninaweza kuvalia miwani, hasa pale ninapohitajika kulinda macho au kuboresha kuona. Napenda miwani inayofaa vizuri uso na yenye muundo mzuri kwani kunasaidia starehe na kujiamini. Mara nyingine, miwani pia ni sehemu ya mtindo na inaongeza mvuto wa sura yangu, hivyo tu sio kwa ajili ya kuona bali pia kama vifaa vya mitindo. Napenda pia miwani yenye lensi za ubora ambazo husaidia kupunguza mkazo wa macho wakati wa kutumia kompyuta au simu kwa muda mrefu. Vile vile, miwani yenye ulinzi wa UV inapendeza wakati wajua kali kwani inalinda macho na hufanya kazi kuwa starehe zaidi. Kwa ujumla, kuvalia miwani ni muhimu kwa afya ya macho, mitindo na faraja ya kila siku.

Ili kulinda mazingira, napenda kufanya mambo mbalimbali madogo lakini yenye faida kubwa. Kwanza, napendelea kupunguza taka kwa kutumia vyombo vina vyoweza kutumika tena, kuzuia plastiki zisiso hitajika na kutenganisha taka za kuchakata. Pia, napenda kuokoa maji na umeme kwa kuwasha vifaa vya umeme wakati vina vyo hitajika tuu na kutumia maji kwa uangalifu. Mara nyingine, napanda miti au kushiriki katika shughuli za kupanda miti kwani husaidia kuboresha hewa na kulinda ardhi. Pia napendelea kutumia usafiri wa pamoja kutembea au kutumia baiskeli pale inapowezekana ili kupunguza hewa chafu. Kwa ujumla kulinda mazingira ni jukumu la kila mmoja na hatua ndogo zinazo chukuliwa kila siku kuchangia afya bora ya sayari na maisha yetu ya baadaye.

Napenda wanyama wa aina mbali mbali lakini hasa wale ambao ni wakarimu, wapenzi wa binadamu na wanaoleta furaha. Kwa mfano, napenda mbwa kwa sababu ni wapenzi wa familia, wanatoa ulinzi na wanapenda kucheza. Pia napenda paka ambao ni wanyama wenyebutu, wenye hila kidogo lakini pia wapenzi wa starehe na upendo wa ndani. Wanyama waporini pia hunivutia kama vile ndege wa rangi tofauti, twiga na simba kwani hunifunza kuhusu urembo wa asili na utamaduni wa wanyama. Napenda pia wanyama wanaohusiana na maji kama samaki na dolfini kwa sababu wanafurahisha kuona na kusikiliza. Kwa ujumla, napenda wanyama wote wanaohusiana na upendo, urembo na furaha kwani wanachangia hisia nzuri na furaha ya maisha.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni ule wa kushirikiana na wanzangu katika timu ili kufanikisha malengo ya pamoja Nimejifunza umuhimu wa mawasiliano wazi kusikiliza mawazo ya wengine na kushirikiana bila kujali tofauti za mtazamo Pia nimejifunza saburi na uvumilivu wakati mambo hayakufanyika kama nilivyotarajia na jinsi ya kutafuta suluhisho badal ya kukasirika Uzoefu huu pia umenifundisha usimamizi wa muda kupanga kazi ipasavyo na kushugulikia changamoto kwa ujasiri na ubunifu. Zaidi ya yote nimejifunza kudhamini kila mchango wa kila mtu kwani kila mtu ananafasi ya kuleta mafanikio. Kwa ujumla, uzoefu huu wakazi umenifundisha si tu mbinu za kiufundi, bali pia maadili muhimu ya maisha na uhusiano wa kikazi.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa kutumia mchanganyiko wa kupanga muda, kipaombele, na malengo ya kila siku. Kwanza, naanza kwa kuorodhesha kazi zote muhimu zinazohitaji kutimizwa wiki hiyo. Kisha kuzitenganisha kati ya kazi za dharura na zile zisizo dharura. Napenda kutumia kalenda au programu ya kupanga muda ili kuona muda unaopatikana kwa kila shughuli na kuhakikisha hakuna mgongano wa muda. Pia, napanga mapumziko madogo kati ya kazi ili kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha ufanisi. Kila siku, napima maendeleo yangu na kurekebisha mipango ikiwa inahitajika. Pia, napanga muda wakujipumzisha, burudani na shughuli za kibinafsi ili kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, mpangilio huu hufanya wiki yangu kuwa yenye tija na yenye mpangilio mzuri.

Ninapenda kusaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali zinazochangia ustawi wa watu na mazingira Mara nyingi hushiriki katika shughuli za kuchangia misaada kwa maskini au wale walio katika hali ngumu kama vile chakula, mavazi au vifaa vya shule Pia napenda kushiriki katika kampeni za usafi na kupanda miti ili kuboresha mazingira na afya ya jamii. Mara nyingine hutoa muda wangu kusaidia watoto au vijana kujifunza masomo au study mbalimbali ili waweze kuwa na fursa nzuri za maisha. Kwa ujumla, kusaidia jamii kunanipa furaha na hisia ya kulidhika kwani inaonyesha mshikamano, huruma na wajibu wa kila mmoja katika kuendeleza maisha boro kwa wote.

Kwanza, ningemshauri mtu anayeanza kazi kuwa na subira na uvumilivu kwani mafanikio hayaji mara moja. Ni muhimu kuelewa mazingira ya kazi, masharti yake na jinsi ya kushirikiana na wenzako kwa heshima na ushirikiano. Ningependekeza pia kuweka malengo madogo yanayoweza kufanikishwa kila siku kwani huchangia kujenga ujasiri na motisha. Aidha ni muhimu kuuliza maswali na kujifunza kutoka kwa wenzako wenye uzoefu kwani elimu ya vitendo ni muhimu sana. Usimamizi wa muda, nidhamu binafsi na kujitahidi kufanya kazi kwa ubora pia ni mambo muhimu ya kuzingatia. Mwisho, ningemshauri kuwa na mtazamo chanya, kusherehekea mafanikio madogo na kushughulikia changamoto kama fursa ya kujifunza. Kwa ujumla, kuanza kazi kunahitaji mchanganyiko wa maarifa, uvumilivu na moyo wa kujifunza.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya shule ni siku ya michezo ya shule. Siku hiyo ilikuwa ya furaha kubwa, tukiwa wanachuo wote tukishindana kwa michezo mbalimbali kama mbio, mpira wa miguu na michezo ya kustajabisha. Nilifuraiya sana kushirikiana na wenzangu, kucheka na kushabihiana kwa heshima na mshikamana. Pia, walimu walishiriki na kutia moyo, jambo lililiongeza furaha na mshikamano wetu. Kila mtu alihisi sehemu ya timu na ushindi au kupoteza akukuwa jambo kuu bali furaha ya kushirikiana na kujenga urafiki mpya. Kumbukumbu hii inanikumbusha thamani ya mshikamano, ushirikiano na furaha ndogo za maisha ya shule ambazo bado zinanifanya nicheke na kufurahia hata sasa. Ni kumbukumbu ambayo kila wakati inabaki moyoni mwangu kwa furaha.

Ili kujilinda kutoka vitisho vya mtandao, napendelea kuchukua hatua za tahathari na kutumia akili kila mara ninapokuwa mtandaoni. Kwanza, napenda kutumia nywila zisizo rahisi kukisia na kubadilisha maneno ya siri mara kwa mara ili akaunti zangu ziwe salama. Pia napendelea kutojibu ujumbe au mawasiliano yasiyo ya kawaida hasa kutoka kwa watu niliowajuwa kwa muda mfupi au wasiojulikana Napenda pia kutumia programu za usalama na antivirusi ili kulinda vifaa vyangu dhidi ya virusi au programu hatari. Mara nyingine napenda kueka mipaka ya kushiriki taarifa binafsi mtandaoni na kuakikisha sitoweka picha au maelezo yanayoweza kutumika vibaya. Kwa ujumla, kujilinda mtandaoni kuna hitaji tahadhari, maharifa na nidhamu ili kuepuka vitisho na kuwa salama.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia ya heshima na uvumilivu, kwanza napenda kusikiliza kwa makini hili kuwelewa nilichoambiwa bila kuhukumu mara moja. Napata faida kubwa kutoka kwa maoni chanya kwani huchangia motisha na kunipa hisia ya kudhaminiwa. Pia napokea maoni hasi kwa mtazamo wa kujifunza nikitumia changamoto hizo kuboresha ujuzi na tabia zangu. Bila kuhukumu mara moja. Napata faida kubwaa kutoka kwa maoni chanya kwani kuchangia motisha na kunipa hisia ya kudhaminiwa. Pia napokea maoni hasi kwa mtazamo wa kujifunza ni kitumia changamoto hizo kuboresha ujuzi na tabia zangu. Napenda pia kuzingatia maoni katika maamuzi yangu ili kuboresha matokeo ya kazi au mwenendo wangu. Kwa ujumla kupokea maoni ni fursa ya kujifunza, kukua kibinafsi na kuimarisha uhusiano na wenzangu.

Kumbukumbu nzuri ninayo kutoka ututoni ni hile ya kucheza na marafiki wa jirani kwenye shamba ndogo karibu na nyumba yetu. Tulikimbia, tukicheka, tukificha na kujificha nyuma ya miti. Au kwenye magogo makubwa. Kila jioni, mama alitutengenezea chai ya joto na mikate ya matunda. Na tuliketi pamoja tukisikia hadithi zake za zamani. Nakumbuka hisia ya furaha isiyo na kifani, hofu ndogo ya kuanguka au kupotea na mshikamano mzuri kati yetu na familia. Kila wakati nikiwaza kumbukumbu hizi, nina hisia ya amani na furaha na zinanifanya nirudi kwenye utoto wenye usawi na uraisi wakati maisha yalikua yenye michezo na upendo usio na masharti.

Tunda langula kupendezwa ni parachichi. Ninapenda parachichi kwa sababu linaladha laini ya kipekee na linafaa kwa aina nyingi za mlo kama kwenye saladi au kama mtindi wa chakula. Zaidi ya latha yake, parachichi lina virutubisho vingi kama vitamin E, B na mafuta mazuri ambayo husaidia hafya ya moyo na ngozi. Kila mara ninapokula parachichi na hisi nikiwa na nguvu na furaha kidogo kwani nitunda linalonifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili. Pia linanipa fursa ya kujaribu mapishi tofauti kuunda mchanganyiko walatha na matunda mengine au hata kutumia kwenye chakula cha kitamaduni cha familia jambo linaloongeza furaha ya kula na kuburudika.

Filamu ninayoipenda zaidi ni The Lion King na naipenda kwa sababu ina hatidi yenye mafunzo mazito ya maisha kama uwajibikaji, ujasiri na humuimu wa kukubali ulipoanzia. Filamu hii iko kwenye aina ya drama yenye mchanganyiko wa matukio, ingawa pia ina vipande vya kuchekesha vinavyofanya iwe nyepesi kutazama. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoiona nilihisi hisia nyingi kama furaha, huzuni na matumaini asa kwenye safari ya simba kutoka utoto hadi utu uzima. Hamu ya kuitazama ililetwa na marafiki waliokuwa wakizungumza sana kuhusu nyimbo zake na ujumbe wake, jambo lililonifanya nitake kujionea mwenyewe. Mziki wake ulinivutia zaidi na kunifanya niikumbuke kwa muda mrefu. Ndiyo, ningependa sana kuiona tena kwa sababu kila mara ninapoiona Napata funzo jipya na kumbukumbu zuri zinazofanya nijisikie mwenye amani na motisha mpya.

Ndiyo, napenda kuogelea sana kwa sababu ni shughuli inayochanganya burudani na afya kwa wakati mmoja. Kuogelea hunifanya nijisikie huru na mtulivu, hasa nikiwa ndani ya maji safi na tulivu. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo mawazo baada ya siku ndefu kwani maji husaidia mwili kupumzika na akili kutulia. Pia, napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi kamili ya mwili, hufanya misuli ifanye kazi, huimarisha mapavu na kuboresha mzunguko wa damu bila kuumiza viungo. Wakati mwingine, kuogelea hunifurahisha zaidi nikifanya na marafiki au familia, tukishindana kidogo au kucheka pamoja. Pia, kuna hisia ya kujifunza na kujiboresha kila mara kama kuongeza kasi au mbinu mpya za kuogelea. Kwa ujumla, kuogelea ni shughuli ninayofurahia kwa sababu hunipa afya, furaha na muda wa kujitunza binafsi.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mara tu mchana unapoisha na kazi za siku kukamilika. Kwanza, napenda kuchukua muda mfupi wa kupumzika, labda kuosha uso, kubadilisha nguo na kuvuta pumsi ndefu, ili kuachilia mawazo ya siku. Kwa kawaida, huanza kupumzika kwanzia saa kumi na mbili jioni wakati mazingira yanapokuwa tulivu zaidi. Shughuli za jioni ninazopenda ni kusikiliza mziki laini, kuzungumza na watu wa karibu au kutazama kipindi kifupi cha televisheni. Wakati mwingine, napenda kusoma au kuandika mawazo yangu ili kutuliza akili. Nikijandaa kulala, hupunguza matumizi ya simu, hunywa kinyaji cha moto kama chai na kupanga mambo ya kesho. Jioni hunipa hisia ya amani na shukrani kwani ni mda wa kutafakari, kupumzika na kujipa mweo baada ya siku ndefu. Hisia ya utulivu wa jioni hunifanya nihisi furaha ya ndani na matumaini mapya.

Kwa kawaida, huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku lakini si kila dakika. Asubuhi, mara baada ya kuanza siku, huangalia ili kuona kama kuna ujumbe muhimu au wa dharura. Baada ya hapo, huangalia tena mchana hasa kabla au baada ya mapumziko ili kufuatilia majibu au taarifa mpya. Jioni huangalia barua pepe kwa mara ya mwisho ili kuhakikisha hakuna jambo muhimu limeachwa kabla ya kupumzika. Kwa ujumla, naweza kusema huangalia barua pepe takriban mara tatu hadi tano kwa siku. Hii hunisaidia kuwa na mpangilio mzuri wa muda, kuepuka msongo wa mawazo, wa kuangalia kila wakati, na bado kubaki na taarifa muhimu. Pia napendelea kupanga muda maalumu wa kuangalia barua pepe badala ya kusumbuliwa nazo siku mzima. Jambo linalonisaidia kuzingatia kazi na maisha binafsi kwa uwiano mzuri.

Ninajihisi kuwa na mchanganyiko wa hisia kuhusu tathmini za kazi, lakini kwa ujumla naziona kama jambo chanya. Kwa upande mmoja, kuna hofu kidogo na wasiwasi, hasa unapojua kazi yako inapimwa. Hata hivyo, pia ninahisi matumaini kwa sababu tathmini hunipa fursa ya kujifunza na kujiboresha. Maoni ninayopata hunisaidia kuelewa nguvu zangu na maeneo ninayohitaji kuboresha. Ninapoziona kwa mtazamo huu, tathmini hazionekani kama hukumu bali kama muongozo wa maendeleo. Baada ya kutathmini, mara nyingi nahisi nafuu na motisha mpya ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Pia, kunisaidia kuweka malengo mapya na kujitathmini binafsi. Kwa ujumla, ingawa tathmini za kazi zinaweza kuleta msongo wa mawazo kwa muda mfupi zinanipa mwelekeo na ujasiri wa kukua kitaaluma na binafsi.

Napenda kununua vitu sehemu tofauti kulingana na aina ya ninachohitaji. Kwa mahitaji ya kila siku kama chakula na vitu ya nyumbani, napenda kununua kwenye maduka ya karibu au sokoni kwa sababu bei huwa nafuu na bidhaa huwa mpya. Kwa nguo au viatu, napendelea maduka makubwa au masoko ya nguo ambapo ninaweza kuona ubora na kuchagua kulingana na ladha yangu. Pia napenda kununua mtandaoni hasa kwa vifaa vya teknolojia au vitu maalumu kwa sababu inanipa uraisi wa kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja wengine. Kununua mtandaoni huhifadhi muda na nguvu. Hata hivyo, bado napenda kununua ana kwa ana mara kwa mara kwa sababu ya uzoefu wa kuzunguka madukani na kuoana bidhaa moja kwa moja. Kwa ujumla, napenda mchanganyiko wa ununuzi wa sokoni, dukani na mtandaoni ili kupata kile kinachonifaa zaidi.

Ndio, napenda kukimbia kwa sababu ni zoezi linalo nisaidia kimwili na kiakili. Kukimbia hunipa nafasi ya kuwa peke yangu na mawazo yangu, jambo linalo nisaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, napenda hisia ya mwili kufanya kazi kwa nguvu, mapigo ya moyo kuongezeka na pumzi kuwa na mpangilio mzuri. Pia ninapokimbia nahisi kama ninajiskuma kuvuka mipaka yangu mwenyewe, jambo linalonipa motisha na kujiamini. Kukimbia pia hunisaidia kudumisha afya njema, kuongeza stamina na kuboresha usingizi. Mara nyingi napenda kukimbia asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu na baridi kidogo. Haidha, kukimbia pamoja na marafiki kufanya zoezi ili liwe la kufuraisha zaidi. Kwa ujumla, kukimbia ni sehemu muhimu ya mtindo wangu wa maisha wenye afya na furaha.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio kwa sababu ni chanzo kizuri cha habari, burudani na elimu. Radio hunifanya nijisikie nikiwa karibu na jamii, hasa ninaposikiliza vipindi vya mazungumzo au taarifa za habari za asubuhi. Pia, napenda mziki unaopigwa redioni kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua nyimbo mpya na kusikiliza mitindo tofauti ya mziki. Wakati mwingine huskiliza redio nikiwa nyumbani ni kifanya kazi ndogo ndogo au nikiwa safarini, jambo linalo nifanya muda upite haraka. Redio pia inamvuto wa kipekee kwa sababu huleta sauti za watu halisi na mazungumzo ya moja kwa moja. Zaidi ya hayo, matangazo na vichekesho hunifanya nicheke na kubaki na hali nzuri ya moyo. Kwa ujumla, radio hunipa taarifa, furaha na hisia ya kuunganishwa na ulimwengu unaonizunguka.

Ninapenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu hasa utulivu na mshikamano wa watu wanaoishi hapa majirani wengi ni wakarimu na tayari kusaidiana jambo linalofanya mtu ajisikie salama na kukaribishwa Napenda pia mazingira yake kuna miti hewa safi na kelele chache hivyo ni mahali pazuri pa kupumzika baada ya siku ndefu mtaa wangu una huduma muhimu karibu kama maduka, kituo cha afya na usafiri, jambo linalo rahisisha maisha ya kila siku. Pia napenda kuona watoto wakicheza pamoja jioni na watu wakizungumza kwa urafiki, kwani huleta hisia ya jamii moja. Wakati wa jioni mtaa huwa na utulivu wa kipekee unaonipa nafasi ya kutafakri na kupumzika kwa ujumla, mtaa wangu hunipa amani, urahisi wa maisha na hisia ya nyumbani ambayo ni muhimu sana kwangu.

Napendelea zaidi mahali pa kimya kuliko pa kelele. Kimya hunipa nafasi ya kufikiri vizuri, kutulia na kusikiliza mawazo yangu bila usumbufu. Nikiwa mahali penye utulivu na hisi amani ya ndani na ninaweza kuzingatia kazi au kusoma kwa ufanisi zaidi. Pia, kimya hupunguza msongo wa mawazo uliokusanyika siku nzima. Hata hivyo, si kwamba nachukia kabisa kelele. Kuna nyakati napenda kelele za furaha kama mziki laini, vicheko vya marafiki au sauti za asili kama upepo na ndege. Lakini kelele nyingi zisizo na mpangilio hunichosha haraka na kunifanya nikose utulivu. Kwa hiyo, kwa maisha ya kila siku napendelea mazingira yenye utulivu ambapo naweza kupumzika, kujitunza na kujihisi salama. Mahali pa kimya hunipa nguvu mpya na kunifanya nijisikie vizuri zaidi kiakili na kihisia.

Siishi maali nilipozaliwa ingawa bado ninahisi uhusiano wakaribu na heneo ilo. Nilipozaliwa ndipo nilipopata kumbukumbu nyingi za utotoni, familia na marafiki wa kwanza. Hivyo ninanafasi ya pekee moyoni mwangu. Hata hivyo badaye nilihamia sehemu nyingine kwa sababu ya masomo, kazi na fursa mpya za maisha. Kuhishi maali tofauti kumenisaidia, kujifunza mambo mapya, kukutana na watu watamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu kuhusu dunia. Ingawa wakati mwingine na kumbuka nyumbani nilipozaliwa, nimejifunza kufanya sehemu ni nayoishi sasa iisi kama nyumbani pia. Inajaribu kudumisha mawasiliano na watu wa nyumbani na kutembelea mara kwa mara inapowezekana. Kwa ujumla, kuhishi mbali na nilipozaliwa kumenifundisha kujitegemea, kubadilika kiraisi na kudhamini mizizi yangu huko nikiendelea kukua katika mazingira maapya.

Napenda kuvaa nguo ambazo ni za staili rahisi za starehe na zinazofaa tukio lolote Kwa kila siku napendelea kuvaa nguo za kawaida kama shati zenye rangi nyepesi Surwali za starehe au koti laini kwa sababu hunifanya nijisikie huru na kuweza kusogea bila kizuizi Kwa sherehe au matukio maalum, napenda nguo zenye rangi nzuri, zenye mpangilio wa kuvutia, au zile zinazoweza kuonyesha utu wangu na latha yangu. Pia, napenda nguo zinazo changanya mvuto na utulivu ambazo sinene sana wala nye pesi sana. Ili niwe na starehe wakati wote. Nguo zinazofaa kwa hali ya hewa pia ni muhimu. Kwa mfano, nguo za kitambaa safi wakati wajoto na nguo za kipekee za kufunika mwili kidogo wakati wabaridi kwa ujumla, napenda nguo ambazo hunipa uhuru, ustarehe na kuonyesha mtindo wangu bila kupoteza hurahisi.

Napendelea zaidi kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Sababu kuu ni kwamba, habari mtandaoni hubaki kuwa mpya na hupatikana papo hapo, jambo linalonifanya nipate taarifa za haraka kutoka sehemu tofauti za dunia. Pia, mtandaoni kuna urahisi wa kuchagua makundi ya habari, ninazopenda kama teknolojia, burudani au habari za kitaifa. Habari mtandaoni pia hutoa picha, video na maoni ya wateja wengine Jambo linalo ongeza kuelewa kwangu kuhusu mada husika Kwa upande mwingine, gazeti la karatasi lina faida yake kama kupea hisia ya utamaduni na utulivu wa kusoma Lakini si rahisi kama kupata habari mtandaoni kutumia mtandao kunanisaidia kubaki na taarifa zote muhimu haraka na pia ninaweza kushiriki habari hizi kwa urahisi, kwa marafiki na familia. Kwa hiyo, kusoma habari mtandaoni ni chaguo langu kuu kwa sababu ni haraka, rahisi na lenye vyanzo vingi.

Wakati wa baridi kali napenda kufanya shuguli zinazonifanya nipate joto na starehe. Kwanza, upenda kuvaa nguo nzito kama koti, skafu na glavu ili kulinda mwili kutokana na upepo wa baridi. Baada ya hapo mara nyingi hukaa ndani ya nyumba nikipika chai au kinywaji cha moto na kula chakula cha joto kama supu au wali wa moto jambo linalonifanya nijisikie raha pia napenda kusoma vitabu, kuskiliza mziki au kutazama filamu kwani hizi ufanya mda upite haraka huku nikibaki ndani ya joto Wakati mwingine napenda kuwa na familia au marafiki karibu tukicheka, kuzungumza na kusherehekea hali ya baridi kwa pamoja. Aitha, mara za baridi huwa nafanya mazuezi madogo ndani ya nyumba ili mwili usikauke sana. Kwa ujumla baridi kali hunifanya nijifunze kudhamini joto, starehe na mda wa kuwa karibu na wapendwa.

Napendelea zaidi kunyoa ndevu kwa sababu hunipa hisia ya usafi, starehe na mwonekano safi. Kunyoa kunanisaidia kujihisi huru bila kujamiana na unyevu au jasho hasa wakati wa kazi au shughuli za kila siku Pia hunifanya niwe na mwonekano wakisafi na wakuaminika jambo linaloongeza kujiamini wakati wakukutana na watu Wakati mwingine, ndevu zinaweza kuharibu mtindo au kuonekana zisizo safi, hivyo kunyoa ni chaguo linalofaa kwa mtindo wangu wa maisha. Hata hivyo, napenda pia ndevu ziwe zimepunguzwa kidogo kama mtindo maalum au kwa ajili ya kuonyesha utu fulani, lakini si kubwa sana. Kwa ujumla, kunyoa kunanisaidia kudumisha usafi, starehe na mwonekano mzuri kila siku, jambo linaloongeza hisia ya faraja na kujihisi vizuri ndani na nje.

Juwisi ya matunda ninayo ipenda zaidi ni juwisi ya chungwa. Napenda kwa sababu inalatha ya asili, tamu kidogo na chachu kidogo inayo ongeza uhai. Kila wakati ninapo ikunywa, hunipa hisia ya nguvu na mwili kuamka hasa hasubui. Juwisi ya chungwa pia ina vitamini nyingi ambayo ni muhimu kwa afya ya mwili na kuimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa. Zaidi ya latha na afya napenda jinsi juisi hii inavyopendeza macho kwa rangi yake ya machungwa yenye mwangaza na unyevu wake wa asili Wakati mwingine napenda kuichanganya na matunda mengine kama tikitimaji au nanasi Jambo linalo ongeza latha na kuifanya iwe ya kipekee zaidi. Kwa ujumla, juisi ya chungwa ni kinywaji ninachokipenda kwa sababu hunipa afya, furaha na nguvu kila nikinywa kipande cha kwanza.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu hunipa starehe na urahisi katika kila siku. Vipuli ni nguo zinazofaa kwa shughuli za kila siku kama kwenda dukani, ofisini au hata kutembea mitaani kwani hutoa uhuru wa mwendo bila kuziba mwili. Pia, napenda vipuli kwa sababu vinaweza kuunganishwa na sehemu nyingine za nguo kama shati au koti, hivyo kubadilisha mtindo bila shida kubwa. Wakati mwingine, vipuli vinapendeza kwa rangi na mpangilio jambo linalo ongeza mvuto wa mtindo wangu. Zaidi ya yote, vipuli ni rahisi kuvifua na kudumisha. Jambo linalofaa kwa ratiba ya kila siku. Napenda pia hisia ya starehe na urahisi ninapovaa vipuli kwani hufanya nijiskie huru mwenye kujitambua na tayari kwa shughuli mbali mbali bila kizuizi cha nguo nzito au changamoto nyingine. Kwa ujumla vipuli ni chagua langu la kawaida kwa sababu hunipa starehe mtindo na urahisi wa maisha.

Ninapo shughulikia muda wa mwisho napendelea kupanga kazi zangu mapema ili kuepuka msongo wa mawazo Kwanza hugawa kazi kubwa kwa hatua ndogo ndogo zinazoweza kufanyika haraka hili kila kipengele kimalizike kabla ya tarehe ya mwisho hupanga kipaombele cha kazi kufanya mambo muhimu kwanza na kuwacha yale madogo kwa baadae jambo linalo nipa ufanisi Pia napenda kueka muda maalum wa kutokula au kupumzika kidogo hili kuendelea na kazi bila kuchoka. Wakati mwingine, hutumia kalenda au orodha ya kazi kufanya nikaya kwenye mpangilio mzuri na nisahau kazi yoyote. Njia hii hunisaidia kufanya kazi kwa utulivu na kuondoa hofu ya kuchelewa. Kwa ujumla, kushughulikia muda wa mwisho kuna hitaji mpangilio, nidhamu na umakini kwa mara zote kufanikisha malengo yangu kwa wakati.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu, hasa mazingatio yake kwa wafanyikazi na mazingira ya kazi. Shirika linahakikisha tuna mafunzo, mungozo na msaada unaohitajika ili kufanikisha kazi zetu kwa ufanisi. Napenda pia jinsi viongozi wanajoshirikisha mawazo yetu na kutupa nafasi ya kuonyesha ubunifu na talanda zetu. Mazingatio haya hufanya nijisikie huru na kudhaminiwa, jambo linaloongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, shirika linaangalia usawa na eshima kati ya wafanya kazi, jambo linalofanya mahali pa kazi kuwa tulivu na penye mshikamano. Napenda pia mchakato wa mawasiliano, mikutano na ushirikiano watimu unaofanikisha kufanikisha malengo yetu ya shirika. Kwa ujumla, ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa nafasi ya kukua kitaaluma, kujifunza na kufanya kazi kwa furaha na motisha huku nikihisi heshima na kudhaminiwa.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu una historia na utamaduni wa kipekee, unaonyesha maisha, sherehe na historia za jamii yetu. Mziki huu unifanya nihisi uhusiano na mzizi yangu na ufafanua hisia nyingi kama furaha, uzuni na shauku. Napenda midundo yake ya kipekee, ala za asili zinazotumika, na wimbo unaopitisha hadhiti au methali za zamani. Mziki wa jadi pia ni burudani nzuri wakati wa sherehe za kifamilia au jamii, kwani unaleta watu pamoja kusherekea na kucheza pamoja. Wakati mwingine, kusikiliza mziki wa jadi kunanifanya nitatue mawazo, kupumzika na hata kuimba pamoja, jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Kwa ujumla, mziki wa jadi ni kipengele cha thamani katika maisha yangu kwa sababu hunipa furaha, utulivu, na hisia ya kuunganishwa na utamaduni na familia yangu.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni juisi ya matunda baridi hasa ile ya chungwa au mchanganyiko wa matunda kama nanasi na tikitimaji Napenda kwa sababu kinywaji hutoa hisia ya uhai na utulivu mwilini hasa siku za joto au baada ya shughuli nyingi Juisi ya baridi pia hunipa nguvu na kunifanya nijisikie safi na mwenye afya kwani mara nyingi huwa na vitamini na sukari asili. Zaidi ya ladha yake tamu na yenye kupendeza, juisi ya baridi hunifanya nicheke kidogo na kufurahia muda wangu wa kupumzika. Wakati mwingine, napenda kuchanganya na majani ya miti kwa ladha ya kipekee na msisimuko zaidi. Kwa ujumla, kinywaji cha baridi ninachopenda ni kile kinachonipa starehe, nguvu na furaha ya kila wakati. Kikichangia sana katika kujisikia vizuri kimwili na kihisia.

Napenda zaidi kuandika kwa kompyuta kuliko kwa mkono kwa sababu ni rahisi haraka na kunasaidia kupanga mawazo yangu vizuri Kuandika kwa kompyuta ufanya ni pate nafasi ya kuhariri Kuongeza au kupunguza maneno bila shida na kuifathi kazi kwa uraisi bila hatari ya kupotea Pia kuna rahisisha kutuma au kushirifisha maandishi kwa wengine kwa haraka Hata hivyo, mara nyingine napenda kuandika kwa mkono, asa kwa kumbu kumbu ndogo au maelezo ya kibinafsi, kwa sababu kuna nipa hisia ya karibu na maneno yangu na ninjia nzuri ya kutafakari. Kwa ujumla, kuandika kwa kompyuta kuna nsaidia kuwa na ufanisi, kuraisisha kazi na kudumisha maandiko kwa uraisi. Huku kuandika kwa mkono uwa chaguo nzuri wakati wabunifu na kumbukumbu binafsi.

Napenda zaidi hugali kuliko huwali kwa sababu ni chakula kinachonipa nishati ya kutosha na ni raisi kukila na vyakula vingine kama mboga nyama au samaki Hugali ni kimsingi chakula cha asili kinachoongeza ladha ya mlo na kunifanya nijisikie kuridhika baada ya kula Napenda muundo wake mzito na wa jumuisho ambao hufanya chakula kiwe cha kutosha kwa muda mrefu Jambo linalonisa kwamba ni chakula chenye nguvu na thamani ya lishe Zaidi ya ladha, hugali ufanya mlo kuwa raisi kusambaza kwenye sahani na kushirikiana na familia au marafiki wakati wa chakula cha pamoja Ingawa wali pia ni mzuri, hugali unanipa isia ya kitamaduni na starehe ninapokula kwa ujumla, napenda hugali kwa sababu ni chakula kinachonipa nguvu furaha na unafaa katika tamaduni nyingi za kiafrika.

Wakati ninahitaji msaada kazini napendelea kuomba msaada kwa wenzangu au msimamizi hili kuwakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi na bila makosa kwanza huweleza tatizo kwa uwazi nikionyesha sehemu ni nayoshindwa au changamoto ni nazo kutana nazo Baada ya hapo usikiliza mapendekezo au maelekezo wanayotoa wenzangu na mara nyingi hujaribu kutumia mwongozo huo mara moja ili kuona matokeo Pia mara nyingine napenda kutumia raslimali zilizopa kama mwongozo wa kampuni, mafaili ya awali au mtandao wa wandani ili kupata msaada bila kusubiri mda mrefu kuomba msaada kuna nisaidia kutatua tatizo haraka kuepuka makosa na pia kujifunza mbinu mpya za kazi Kwa ujumla ninachofanya nikuwa wazi kushirikiana na kutumia msaada wa wengine kwa ufanisi ili kazi ifanikisho kwa wakati na kwa ubora unaohitajika.

Nimewahi kusafiri Mombasa. Nilivutiwa sana na pwani yake yenye mchanga mweupe, maji ya samawati na upepo mwanana. Mahali hapa ni pazuri kwa kupumzika, kuogelea na kutazama manthari ya bahari. Zaidi ya pwani nilifuraia pia historia yake kama vile Fort Jesus na miji ya kale yenye mitaa ya kupendeza na maduka ya kale. Nilijifunza kuhusu tamaduni na maisha ya watu wa pwani, pamoja na vyakula vya baharini ambavyo vilikuwa na ladha sana. Safari hii ilinifanya nipumzike, nisherehekee maisha na pia kuunda kumbukumbu nzuri ambazo haziwezi kusahaulika. Kwa ujumba, kusafiri Mombasa kunanipa huraha, amani na hisia ya uhuru, jambo linalofanya niwe na shauku ya kusafiri sehemu nyingine nzuri pia.

Nina andaa ripoti za kazi kwa mpangilio wa makini, na hatua kwa hatua, ili ziwe rahisi kueleweka na kamili. Kwanza, huchukua muda wa kukusanya taarifa zote muhimu kama data, takwimu au taarifa za miradi iliofanyika. Baada ya hapo, hupanua muhtasari wa ripoti, kuhakikisha kila sehemu ina kichwa chake, kama utangulizi, malengo, maendeleo, changamoto na mapendekezo. Kila sehemu huandikwa kwa uwazi na kwa lugha rahisi, ili wasomaji waripoti waweze kuelewa bila shida. Mara nyingi huangalia marudio ya awali au ripoti zilizofanana ili kuhakikisha hakuna sehemu muhimu iliopitwa. Baada ya kuandika, kurekebisha makosa ya tahajia, sarufi na muundo wa maneno, mwisho, ripoti hupakiwa au kutumwa kwa timu au msimamizi kwa mjibu wa taratibu za shirika. Kwa ujumla, kuandaa ripoti kuna kunahitaji mpangilio, makini na uangalifu, ili ziwe sahihi na zenye manufaa.

Mchezo ningependa kujaribu ni kuruka kwa parachuti Napenda mchezo huu kwa sababu ni changamoto ya kipekee inayochanganya msisimko na ujasiri kuangalia dunia kutoka juu na hisia ya kuruka ufanya mtu ajisikie huru kabisa kama anatoweka katika anga bila mipaka Pia napenda kujaribu mchezo huu kwa sababu unaleta mambo mingi Jambo linalofanya niiisi hai na kuwa makini kila wakati. Ingawa ni hatari kidogo nadhani uzoefu wa mara moja wa kuona mandhari kutoka juu. Ukwepo ukipita na hisia ya kufurahia uhuru itakuwa ya kipekee sana. Zaidi ya yote mchezo huu unanikumbusha kuwa kukabiliana na hofu kunaleta furaha na ushindi binafsi. Kwa ujumla napenda kujaribu parachuti kwa sababu ni changamoto burudani na njia nzuri ya kupata uzoefu wa kipekee wa maisha.

Sherehe ninayoipendelea zaidi ni sherehe ya krismasi. Napenda kwa sababu ni mda wa kusherehekea pamoja na familia, marafiki, na jirani kwa furaha na mshikamano. Wakati wa krismasi, nyumba hujaza mapambo, taa za rangi na mziki unaofurahisha, jambo linaloongeza hisia za furaha na shauku. Napenda pia chakula malum cha sherehe, keki na vinywaji vinavyopendeza ambavyo hufanya mlo kuwa wa kipekee. Zaidi ya burudani na chakula, sherehi ni wakati mzuri wa kutoa zawadi na kushirikiana na wengine, jambo linaloongeza mshikamano na huruma. Napenda kuona furaha katika uso wa wapendo wangu, kucheka pamoja na kufraia kumbukumbu nzuri zinazobaki. Kwa ujumla, krisimasi ni sherehe ninayoipenda kwa sababu inachanganya furaha, upendo, mshikamano na kumbukumbu za dhamani za maisha.

Kwa upande wangu, jambo la dini ambalo ni muhimu sana ni imani na maadili. Imani inaniwezesha kuwa na tumaini, furaha na amani ya ndani hata wakati maisha yanapokua magumu. Inanisaidia kuelewa kuwa kila jambo linasababu na kuwa na mtazamo wakua bora zaidi. Maadili yanahimiza kufanya mema kwa wengine, kuonyesha huruma, haki na heshima kwa wote bila ubaguzi kwa mfano. Kufanya jambo sahihi, hata hakuna mtu anayeona ni ishara ya imani dhabiti na maadili mazuri. Pia, dini inaniwekea mwongozo wa kuishi, maisha yenye mlingano, kati na nafsi, wengine na mungu. Nikielelezo cha jinsi ninavyoweza kuwa mtu bora zaidi kila siku. Kwa hivyo, imani na maadili yanachangia sana furaha yangu, ya ndani na mahusiano yangu na wengine na ndiyo jambo muhimu zaidi la dini kwangu.

Mji niliozaliwa ni mji wa Nairobi, Kenya, nilizaliwa na kukua katika mtaa wa milimani karibu na mabonde yenye miti mizuri na majengo ya rangi mbalimbali. Kitu kilichovutia sana mji huu ni maeneo ya burudani na biashara kama vile bustani ya karura yenye njia za matembezi pia soko la maasai ambalo lina mvuto wa kipekee na rangi ya utamaduni wake. Ninakumbuka ututoni nilipokuwa nikiogelea kwenye mabawa ya jamii kucheza mchezo na marafiki zangu sokoni na kusherehekea sherehe za mitaa. Kila kona ya mji ina hadithi yake na watu wake wema wanayoyafanya maisha kuwa ya furaha. Kila kinachofanya Nairobi kuwa maalum ni mchanganyiko wake wa kisasa na kitamaduni, pamoja na mandhaari yake ya kupendeza yenye milima, ustani na jiji lenye harakati mingi. Ningependa kurudi pale wakati wa siku kuu ili kufurahia furaha ya familia na rangi ya maisha ya jiji.

Kuweka malengo ya kila mwezi kazini ni muhimu ili kuhakikisha unalenga mafanikio na unashughulikia kazi kwa mpangilio maalumu. Kwanza, napanga malengo yanayoweza kupimika na kueleweka vizuri. Kwa mfano, kumalizia ripoti tatu za wateja kwa wakati, badala ya kufanya kazi nzuri. Kisha, nagawa malengo makubwa kuwa hatua ndogondogo, zinazofanikika kila wiki ili kuepuka kuchanganyikiwa. Pia, napanga vipaumbele kulingana na umuhimu na dharura ya kila kazi. Nikizingatia muda na rasilimali zilizopo. Wakati mwingine, ninaandika malengo haya kwenye kalenda au kadi ya kazi, ili niwe na kumbukumbu ya kila siku. Mwisho, mwishoni wa mwezi ninapima matokeo yangu na dhibitisha ni malengo gani nimeyafanikisha na ni yapi yanahitaji kuboreshwa ili mwezi unaofuata niwe na mpango bora zaidi. Mfumo huu unasaidia kuboresha ufanisi, kudumisha motisha na kuhakikisha kazi inafanyika kwa ubora.

Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano, napenda kutumia mawasiliano ya sauti kama simu au programu za kupiga simu mtandaoni ili kuwasiliana na familia, marafiki na wenzangu kazini. Teknolojia ya sauti pia inasaidia sana wakati wa kufanya kazi za elimu au kitaalamu kama vile kuandika maandishi kwa kutumia amri za sauti au kusikiliza vitabu za sauti ilikujifunza kwa urahisi wakati wa kusafiri Zaidi napenda kutumia teknolojia ya sauti kwa burudani kama vile kusikiliza muziki, podcasti au vipindi vya radio vinavyoonyesha habari na maarifa mapya. Teknolojia hii inafanya maisha kuwa rahisi na yenye ufanisi kwani inaruhusu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Mfano, kusikiliza podcasti ukiwa safari au kufanya kazi nyumbani. Pia, kwa watu wanaopendelea kujifunza kwa kusikia badala ya kusoma, teknolojia ya sauti ni chaguo bora. Hii ni kwa vile inawasaidia kuelewa na kukumbuka taarifa kwa urahisi. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa kuwa inaboresha kazi, inanipa burudani na elimu.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali lakini hasa vinavyo nihamasisha na kunifundisha mambo mapya. Kwanza napenda vitabu vya maendeleo binafsi ambavyo vinaniwezesha kuboresha tabia ujuzi wa maisha na jinsi ya kufanikisha malengo yangu. Pia napenda vitabu vya hadithi na riwaya hasa zile zinazo changanya drama, siri na maisha ya kila siku kwa ni zinanifanya nikimbie kwa muda kwenye dunia tofauti na kunijulisha mitazamo mipya. Zaidi, napenda vitabu vya historia na tamaduni ambavyo vinanipa kuelewa kwa matukio ya zamani, maisha ya watu wa mataifa tofauti na jinsi jamii inavyokua na kubadilika Wakati mwingine napenda pia vitabu vya sayansi na teknolojia inavyonifahamisha maendeleo mapya, uvumbuzi na jinsi dunia yetu inavyofanya kazi kusoma vitabu ivi kunanifanya kukua kiakili kunipanua ufahamu na kunipa burudani yenye maana Kwa hio napendelea vitabu vinavyochanganya elimu hekima burudani kwa usawa kwani vinanifanya niwe mtu bora na mwenye mtazamo mpana wa maisha.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni burudani yenye kufahamisha na pia huchangamsha akili. Michezo ya ubao ni kama vile drafti, shares, scrabble na ludo, hunifanya kufikiri kwa makini, upanga mikakati na kufanya maamuzi kwa haraka. Pia, napenda michezo hii kwa sababu inakuza ushirikiano na mawasiliano, asa inapochezwa na marafiki au familia. Zaidi ya burudani, michezo ya ubao unisaidia kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Ninapofurahia mchezo nasahau kwa muda changamoto za kila siku na kujikita kwenye mchezo wenyewe. Pia, njia nzuri ya kujifunza uvumilivu kukubali kushinda au kushindwa na kuheshimu wenzako. Kitu kingine ninachopenda ni kwamba, michezo ya ubao haitaji teknolojia nyingi. Hivyo, inaweza kucheza mahali popote. Kwa ujumla, michezo ya ubao ni njia nzuri ya kujifunza, kupumzika na kujenga mahusiano mazuri na watu wengine.

Mchezaji ninayempenda sana ni Lionel Messi kwa sababu ni mchezaji wa soka mwenye ujuzi wa kipekee na nithamu kubwa. Ninampenda siyo tu kwa sababu ya mbinu zake za kushangaza kwenye uwanja kama kupita wachezaji wengi kwa urahisi na kufunga mabao magumu. Bali pia kwa maadili yake, anaonyesha unyenyekevu, heshima kwa wachezaji wengine na bidii ya hali ya juu, jambo linalofundisha kuwa ushindi unapatikana kwa kazi ngumu na kujituma. Zaidi ya hayo, ninampenda kwa sababu anahamasisha wapenzi wa soka hasa vijana kuwa na ndoto na kufanya kazi kwa juhudi ili kufanikisha malengo yao. Njia anavyocheza inachanganya mbinu, ujasiri na akili ya mchezo, ikifanya mchezo kuwa wakuvutia sana. Pia, matokeo yake kwenye timu na mafanikio aliyo ya pata duniani yanadhibitisha umuhimu wa kujituma, mshikamano wa timu na uvumilivu. Kwa hivyo, messi siyo tu mchezaji wa soka, bali pia kielelezo cha bidii, hekima na huthabiti.

Mafanikio ninayo yapata kazini ni matokeo ya bidii, mipango mizuri na kujituma kwa kila kazi. Kwanza, nimeweza kukamilisha miradi mikubwa kwa wakati, jambo linaloleta mafanikio kwa timu na kuimarisha imani ya wakuu wangu kwangu. Pia, nimepata pongezi kutoka kwa wateja, kutokana na kazi bora niliyofanya, jambo linalonipa motisha ya kuendelea kufanya vizuri zaidi. Zaidi ya hayo, nimeweza kuboresha ufanisi wa kazi, kupitia mbinu mpya ya teknolojia, jambo linalosaidia kupunguza muda na gharama za kazi. Pia, nimejifunza ujuzi mpya wakitaalamu kama kuunda ripoti sahihi na kufanya mawasiliano bora na wenzangu. Mafanikio haya yamenisaidia kukuza uaminifu na nafasi yangu kazini na kunifanya niwe na motisha ya kuchukua changamoto mpya kwa moyo mkunjufu. Kwa jumla, mafanikio yangu kazini siyo tu ya kibinafsi mbali pia yanachangia ukuwaji wa timu na kampuni kwa ujumla.

Kila ninapotazama kutoka dirishani mwangu, napendezwa sana na manzaro ya mti yanayopango vizuri. Ninaona majengo ya rangi tofauti, barabara zilizo na magari na watu, na miti yenye majani mabichi yanayopendeza. Mara nyingi, napenda kutazama wakati wa asubui au jioni, wakati mwanga wajua unapoangaza majengo na kuunda vivuli vizuri. Jambo linalofanya mazingira kuwa ya amani na ya kupendeza. Manzaro hubadilika kadri msimu unavyopita. Katika msimu wa mvua, miti hubadilika kuwa yenye rangi ya kijani kibichi zaidi. Barabara zinaweza kuwa na maporomoko madogo na anga linaonekana lenye unyevunyevu. Katika msimu wajoto, mwanga wajua huangaza majengo na barabara na maisha ya mji huwa na shughuli nyingi. Nikitazama nje ya dirisha na hisi amani na furaha kidogo ni kifurai ya manthari na maisha yanayoendelea. Hii pia inafanya nione uzuri wa mji wangu na kuzingatia vipengele vyote vya asili na maisha ya kila siku. Manzaro hayo huongeza mtazamo chanya na kunipa raha ya akili.

Ndiyo, mara nyingi ninanua vitu kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni raisi na haraka. Kwa kutumia programu na malipo mtandaoni kama vile Mpesa, Paypal au benki za simu, ninaweza kununua bidhaa na huduma bila haja ya kuenda dukani. Hii ni muhimu hasa wakati sina mda wa kuenda sokoni au ninahitaji kitu haraka. Zaidi, kununua kwa simu kuna rahisisha kulipa bili, kununua chakula au hata kuuza na kununua bidhaa za mtandaoni. Ninaweza pia kulinganisha bei na kuona maelezo ya bei kabla ya kufanya ununuzi. Jambo linalosaidia kufanya maamuzi bora. Hata hivyo, huwa makini ili kuakikisha malipo yangu ni salama na napata bidhaa au huduma ninazotarajia. Kwa ujumla, kununuwa kwa simu kunanifanya niwe na uhuru, haraka na raisi, huku nikiwa na huwakika wa kupata huduma bora bila kupoteza muda.

Ninapenda kula mboga mbalimbali hasa zile ambazo zina ladha nzuri na pia zinafaida kiafya. Kwanza, napenda sukumawiki na mchicha kwa sababu ni rahisi kuanda na nichanzo kizuri cha vitamini na madini muhimu kwa afya. Pia, napenda karoti na viazi vitamu vinavyoongeza ladha na rangi kwenye mlo. Zaidi, napendelea mboga ambazo zinaweza kuandaliwa kwa njia tofauti kama kupika, kuchemsha au kuziunganisha kwenye saladi. Hii inafanya kula mboga kuwa burudani na sio jambo la kawaida tu. Napenda pia mboga kwa sababu zinasaidia kuwa na mwili wenye nguvu na afya njema hasa kwa kudumisha mfumo mzuri na mmengenyo wa chakula. Kwa ujumla mboga ni sehemu muhimu kwa mlo wangu na napenda kujaribu aina mpya ili kupata ladha tofauti na faida za kiafya. Hii inafanya kula mboga kuwa jambo la kufurahisha kila siku.

Ndiyo nimewahi kusafiri kwa ndege na kila safari ilikuwa ya kipekee sana. Nilipanda ndege kwa mara ya kwanza nilipokuwa na familia na nilihisi mchanganyiko wa furaha na mshangao wakati ndege ikiinuka kutoka ardhini. Kutazama hanga kutoka juu kuona miji, milima na mabonde chini kunakuwa tukio la kushangaza na lisilo sahaulika. Safari za ndege pia zinasaidia kuhama kwa haraka na kufika maeneo mbali bila kuchoka. Nilipokuwa ndani ya ndege nilifurahia pia huduma za habiria, usalama na mbinu za kisasa zinazofanya safari kuwa nzuri. Kwa wengi, ndege inaweza kuwa ya hofu kidogo lakini nilijifunza kuamini usalama na teknolojia inayotumika. Kwa ujumla, safari kwa ndege ni njia ya kufurahia mandhari, kuzunguka maeneo mapya na kupata uzoefu wa kipekee. Kila safari ilinifanya nidhamini teknolojia na uzuri wa dunia kutoka juu.

Ndio, nimewai kupanda milima na kila uzoefu ulikuwa wakipekee na wakusisimua. Nilipanda milima mdogo wakatu walikizo na marafiki na nilifurahia hali ya utulivu na manthari nzuri nilipofika kilele. Kutazama manthari kutoka juu kuna nifanya nihisi uhuru na furaha kubwa kwani unaweza kuwana miji, mashamba na mabonde kwa upana wakipeke. Kupanda milima pia ni changamoto ya kimwili na kiakili, inahitaji uvumilivu, nguvu na mipango mizuri, jambo linalofundisha nidhamu na ustahimilifu. Kila hatua ya kupanda ni mafanikio na kufika kilele ni kusherehekea jitihada zako. Zaidi kupanda milima kuna nifanya ni dhamini asili zaidi na kunipa amani ya ndani kwani mazingira yakiwa tulivu, utoa fursa ya kutafakari na kupumzika kutoka kelele za kila siku. Kwa ujumla, uzoefu wa kupanda milima ni kuchangamusha akili, afya na moyo na kila safari inabaki kama kumbukumbu ya furaha na mafanikio ya kipeke.

Muziki ninaousikiliza mara nyingi ni mziki wa kizazi tofauti lakini hasa wa kisasa na wakiAfrika. Napenda kusikiliza R&B na Afrobeat kwa sababu zinanifanya nihisi furaha na kunipa nguvu za kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Mziki huu mara nyingi una midundo mzuri, maneno yenye maana na unaendana na hisia zangu wakati wa furaha au kupumzika. Pia napenda kusikiliza mziki wakitaifa na wa asili kama vile taarab au bongo flavor kwa sababu unanifanya nihisi uhusiano na utamaduni wangu na kunirudisha kwenye kumbukumbu za furaha za utotoni. Mziki ni njia nzuri ya kupunguza msongonwa mawazo, kuhamasisha ubunifu na kuongeza motisha katika kazi na masomo Kwa ujumla, kusikiliza mziki ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku, ikiniwezesha kupumzika, kufurahia na kusherehekea hisia zangu mziki sio tu burudani bali pia ni chanzo cha motisha na furaha.

Wakati nipo nyumbani na ninafuraha, napenda kufanya mambo mbalimbali yanayonipa amani na furaha. Kwanza, napenda kusoma vitabu au kusikiliza muziki ili kupumzika na kujiingiza kwenye dunia ya fikra au burudani. Pia, mara nyingi napenda kuangalia filamu au vipindi vya televisheni ambavyo vinanifanya niongee na familia au rafiki za mtandaoni kuhusu yaliyotokea. Zaidi, napenda kutumia muda nyumbani kufanya mazoezi madogo au kupika chakula ninachokipenda kwani hii ni njia nzuri ya kujali afya na furaha yangu ya ndani. Mara nyingine napenda kutembea kidogo kwenye busani ya nyumba au kushirikiana na familia katika shughuli ndogo ndogo za nyumbani. Jambo linaloongeza urafiki na mahusiano. Kwa ujumla, furaha nyumbani inahusiana na kupumzika, kujitunza na kushirikiana na watu wa karibu huku nikifurahia mazingira tulivu na usalama wa nyumbani. Ni wakati wa kupata amani, kujaza nguvu na kujiandaa kwa siku zijazo.

Ndiyo, napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika na kuungana na asili. Nikiwa msituni nafurahia upepo wa asili, sauti za ndege na harufu ya miti na maua, jambo linalonifanya nihisi amani ya ndani. Kutembea msituni pia kunanipa nafasi ya kutafakari na kuondoa mawazo mabaya, kwani mazingira ya utulivu yanapunguza msongo wa mawazo. Zaidi, kutembea msituni ni mazoezi bora ya mwili, kwani kuna husisha kutembea kwa muda mrefu, kupanda mteremko na kutumia misuli mbali mbali. Pia ni njia ya kufurahia mandhari ya asili kama vile mito, milima midogo na wanyama wa porini ambao mara nyingine unaweza kuyakuta. Mara nyingi napenda kuenda wakati wa asubui au jioni, wakati jua liko chini na mwanga wa asili unaunda hisia za utulivu. Kwa ujumla, kutembea msituni kunanipa furaha, amani ya ndani na afya nzuri, na kila safari ni tukio la kipekee ambalo linabaki kwenye kumbukumbu zangu.

Napendelea viatu ambavyo ni vya starehe na vya mtindo Kwa kawaida napenda viatu vya michezo kwa sababu ni rahisi kuvaa kila siku vinapanua huru na kutoa faraja wakati wa kutembea au kufanya shughuli za kila siku Pia napenda viatu vya rangi nyepesi au za kawaida ambazo zinaendana na mavazi mbali mbali jambo linalofanya ziwe chaguo rahisi kila siku Kwa hafla maalumu au sherehe, napendelea viatu vya rangi zuri na mtindo wa kipekee ambavyo vinachangia kuonekana vizuri na kuongeza kujiamini. Zaidi, napenda viatu vinavyodumu kwa muda na vinafaa kwa hali mbalimbali za hewa kwani ni vyema kuekeza kwenye viatu bora vinavyohakikisha faraja na uimara. Kwa ujumla, chaguo langu la viatu linazingatia faraja, mtindo na ufanisi kwani viatu havina manufaa kama havina starehe au havina ubora. Viatu vinasaidia kuwa na mtindo mzuri kufanya kazi kwa urahisi na kufurahia maisha ya kila siku bila matatizo ya miguu.

Mara nyingi, napenda kucheza na marafiki wa karibu na familia kwani wao hufanya burudani kuwa ya kufurahisha zaidi. Kwa mfano, nikipiga michezo ya ubao au michezo ya inje kuwe na wenzangu kunanifanya niwe na furaha kubwa huku nikijifunza kushirikiana na kupanga mikakati pamoja. Zaidi, napenda kucheza na watu nawafahamu vizuri kwani wanajua jinsi ya kucheza kwa haki, kuheshimiana na kufanya mchezo ukuwe wa starehe Wakati mwngine, napenda pia kucheza peke yangu hasa michezo ya mtandaoni kama sudoku kwa sababu inanisaidia kuzingatia, kuboresha akili na kupumzika. Kwa ujumla napendelea kucheza na wale ambao wanaongeza furaha, motisha na mshikamano kwani michezo si tuburudani bali pia njia ya kujenga uhusiano mzuri kushirikiana na kujifunza uvumilivu na nidhamu. Hii inafanya kila mchezo ukuwe tukio la kipeke.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani kwa sababu ni mahali pazuri pa kupumzika na kufurahia asili. Napenda kuonja upepo wa bahari, kuangalia mawimbi yanaposhindana na mchanga, na kusikiliza sauti ya maji, jambo linalonipa amani ya ndani. Zaidi, pwani ni mahali pazuri pa kuchukua picha, kutembea na kufanya micheza ya maji kama kuogelea au kuruka mawimbi. Napenda kuenda pwani wakati wa asubuhi au jioni, wakati jua liko chini na mwanga wa dhabu unazama antari ya kupendeza. Pia, nasherehekea furaha ya familia au marafiki wakati wa ziara pwani. Tukicheka, kucheza na kushirikiana katika shughuli mbali mbali. Kwa ujumla, kuenda pwani kunanipa furaha, amani na nafasi ya kutafakari, huku nikifurahia ya uzuri wa bahari na upepo wa asili. Ni sehemu inayofanya moyo wangu uwe tulivu na kuniacha na kumbukumbu nzuri kila mara ninapokuwa hapo.

Na mkumbuka mwalimu mmoja, aliekua wakipeke na mwenye mwenye wa kufundisha. Alifundisha somo la kiswaili, na kila darasa likiwepo, alihakikisha kila mwanafunzi anaelewa somo vizuri. Alikuwa mwalimu mwenye subira na heshima, akiwuliza maswali ya kufikirisha, na kutuimiza kutoa maoni yetu bila woga. Zaidi, alituongoza katika shuguli za shule kama mashindano ya kusoma, michezo na makundi ya kujifunza, jambo lililosaidia kukuza ujuzi wetu kujiamini na kushirikiana kama timu. Alikuwa na mtazamo chanya na utoa motisha na mara nyingi alitupa maneno ya kuhamasisha tusiache ndoto zetu. Kwa hivyo, nakumbuka mwalimu huyu kwa sababu siyo tu alifundisha masomo, bali pia alituonyesha umuimu wanidhamu, bidii na heshima. Alibaki kama kielelezo cha mwalimu bora na mtu alienisaidia kukua kiakili na kimaadili.

Ili kujitunza ninafanya mambo mbali mbali yanayohakikisha mwili na akili ziko katika hali nzuri. Kwanza, napenda kula chakula chenye afya kama mboga, matunda na protini zinazohitajika ili kudumisha nguvu na afya njema. Pia, nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kama kukimbia, kutembea au kufanya mazoezi nyumbani ili kuweka mwili katika hali nzuri na kuimarisha moyo na misuli. Zaidi, napenda kupumzika na kusikiliza mziki au kusoma vitabu jambo linalonisaidia kiakili na kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo Napanga pia muda wa kutosha wa kulala kwani usingizi mzuri ni muhimu kwa afya na kazi bora Mara nyingine, ninafanya mazingatio au kutafakari ili kudhibiti hisia kuwa na amani ya ndani na kufanya maamuzi bora. Kwa ujumla, kujitunza kwangu kuna husisha mwili, akili na hisia na kunanisaidia kuwa na afya bora, nguvu na mtazamo chanya wa maisha.

Ndoto yangu katika kazi ni kufanikisha malengo yangu kikazi na kuendelea kukuza ujuzi wangu. Nataka kufikia nafasi ya kuwa na uwezo wa kuchukua maamuzi muhimu, kushirikiana na timu kwa ufanisi na kuongoza miradi kwa mafanikio. Hii itaniwezesha kuwa na ushawishi chanya kwenye kampuni au shirika ninapofanyia kazi huko nikichangia ukuaji wa jumla wa timu na mashirika. Zaidi, nataka kuwa mtaalamu aliedhibitishwa katika taaluma yangu. Ambaye wenzangu wanamheshimu kutokana na bidii, ujuzi na maadili Ningependa pia kujenga mtandao mzuri wa kitaalamu kupata uzoefu wa kimataifa na kujifunza mbinu mpya za kazi ambazo zitainua kiwango cha mafanikio yangu Mwisho, ndoto yangu ni kuwa mtu ambaye amefanikisha malengo binafsi na ya kikazi anapendwa kwa uaminifu, bidii, na uwezo wa kushirikiana na wengine. Kufikia malengo haya kunafanya niwe na furaha, motisha na msukuma wa kuendelea kuwa bora kila siku kazini.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali kwa sababu unanipa hisia ya utulivu na faraja Mwanga wa kati hauchoshi macho na haufanyi mazingira kuwa ya kupita kiasi hivyo ni rahisi kufanya kazi kusoma au kupumzika bila kuchoka Kwa mfano, nikiwa nyumbani, napenda kutumia mwanga wa kati, wakati wa kusoma vitabu au kufanya kazi za kompyuta kwani unanisaidia kuwa makini na kuongeza ufanisi wangu. Zaidi, mwanga wa kati unaunda hali nzuri ya mazingira, ikiwa ni pamoja na joto la mwanga na rangi zinazopendeza, jambo linaloongeza furaha na amani ya ndani. Kinyume chake, mwanga mkali mara nyingine unaweza kusababisha kizunguzungu au kuchosha macho na kuathiri mtazamo wa furaha au utulivu. Kwa ujumla, mwanga wa kati ni bora kwa sababu unanisaidia kufanya kazi kupumzika na kuendelea kuwa makini bila mzigo. Hii inafanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye starehe na kunafanya nijisikie vizuri katika mazingira mbali mbali.

Ushauri ningependa kumpa mtu mwingine ni kujidhamini na kujiamini bila kujilinganisha sana na wengine. Kila mtu ana safari yake maishani na maendeleo hayaji kwa kasi ile ile kwa kila mmoja. Ni muhimu kuweka malengo yanayoeleweka, kufanya bidii kwa subira na kutokata tamaa hata unapokutana na changamoto. Pia ningemshauri mtu aendelee kujifunza kila siku iwe ni kupitia vitabu, watu wengine au uzoefu wa maisha. Kujifunza, kunapanua fikra na husaidia kufanya maamuzi bora. Zaidi ya hayo ni vyema kujizunguka na watu chanya, wanaokutia moyo na kukusaidia kukua badala ya kukuvunja moyo. Mwisho, ningesema usisahau kujitunza kimwili na kiakili kwa sababu afya njema ndiyo msingi wa mafanikio na furaha. Ukiwa na hafya, malengo yanaoneka kuwa rahisi kufikia na maisha yanakuwa na maana zaidi.

Kipawa ninacho ni uwezo wa kuwasiliana na kueleza mawazo kwa uwazi. Nina uwezo wa kupanga fikra zangu vizuri na kuzitoa kwa maneno yanayoeleweka, iwe ni kwa kuandika au kuzungumza. Kipawa hiki hunisaidia kushirikiana na watu wengine, kufafanua mawazo magumu kwa urahisi na kusaidia wengine kuelewa mambo mapya. Pia, nina kipawa cha kusikiliza kwa makini, jambo linalonisaidia kuelewa hisia na mahitaji ya watu wanaonizunguka. Kusikiliza hunisaidia kutoa ushauri mzuri na kujenga mahusiano yenye heshima na uaminifu. Zaidi ya hayo, nina kipawa cha kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko hasa, ninapokutana na changamoto mpya. Kipawa hiki hunifanya niwe tayari kuboresha ujuzi wangu na kukua kila siku. Kwa ujumla, vipawa hivi vinasaidia vyema katika kazi, jamii na maisha ya kila siku. Huku nikijitahidi kuwa mtu mwenye msaada na mchango chanya kwa wengine.

Ndio, napenda kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye lishe na manufaa mengi kiafya. Maziwa hunipa nguvu na hunisaidia kuimarisha mifupa na meno kwa sababu yana vitamini muhimu. Napenda kuyanywa hasa asubuhi, nikiwa na kifungua kinywa kama chai, uji au nafaka kwani hunifanya nijiskie nimeshiba na tayari kuanza siku. Pia, napenda kutumia maziwa katika vyakula mbalimbali kama kupika uji, chai ya maziwa au kutengeneza vitafuna. Ladha yake ni laini, unifanya nijisikie vizuri na hunipa faraja. Hasa wakati wa baridi au ninapokuwa nimechoka. Hata hivyo, ninazingatia kunywa kwa kiasi na kuchagua maziwa yaliyo safi na salama kwa afya. Kwa ujumla, maziwa ni sehemu muhimu ya mlo wangu wa kila siku kwa sababu yanachangia afya njema, nguvu ya mwili na ustawi wa ujumla.

Somo nililopenda sana shuleni ni kiswahili. Nilipenda kwa sababu lilisaidia kuwelewa lugha yangu vizuri, zaidi, na kuweza kuwasiliana kwa ufasaha. Kupitia kiswahili nilijifunza kusoma na kuandika hadithi, mashairi na insha, jambo lililochochea kuwa mbunifu na mwenye mawazo mapana. Pia nilipenda jinsi mwalimu alivyofundisha somo hili kwa mifano ya maisha ya kila siku Hali iliofanya masoma yawe rahisi na ya kuvutia kiswahili kilinisaidia kujifunza utamaduni, methali na maadili ambayo ni muimu katika maisha ya jamii nilifurahia sana mijadala ya darasani na mashindana ya kusoma na kuigiza Kwa ujumla, somo la kiswihili lilinijenga kiakili na kimaadili na lilinipa msingi mzuri wa kujamini katika mawasiliano. Hadi leo, nina dhamini somo hili kwa sababu linaniwezisha kueleza mawazo yangu vizuri na kushirikiana na watu mbalimbali pa ufanisi.

Kuhifadhi fedha ni jambo muhimu kwangu, hivyo hutumia mbinu mbalimbali kuhakikisha ninatunza pesa zangu vizuri. Kwanza, ninaweka bajeti ya kila mwezi inayo nisaidia kujua mapato yangu na matumizi yangu, ili nisiongeza matumizi yasiyo ya lazima. Kila ninapopata kipato, huzitenga kiasi fulani kwa ajili ya akiba kabla ya kuanza kutumia kilichobaki. Pia, nahifadhi fedha kupitia akaunti ya benki au huduma za simu kama hakiba ya muda mrefu au ya dharura. Njia hizi hunisaidia kuepuka kutumia pesa ovyo na kunipa usalama wa fedha. Zaidi ya hayo, napenda kuweka hakiba kwa malengo maalum kama elimu uwekezaji au miradi ya badae. Mwisho, hujifunza nidhamu ya kifedha kwa kufuatilia matumizi yangu mara kwa mara na kujizuia na matumizi ya haraka ya sio na mpango. Kwa ujumla, kuhifadhi fedha hunipa utulivu wa akili, uhuru wa kifedha na maandalizi bora kwa siku zijazo.

Ndiyo, nimewai kununua tikiti za tukio na uzoefu uo ulikuwa wa kufuraisha. Nilinunua tikiti kwa ajili ya tamasha la mziki na pia tukio la michezo. Na nilihisi msisimko mkubwa tangu siku ya kununua tikiti hadi siku ya tukio lenyewe. Mara nyingi hununua tikiti mtandaoni au kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi haraka na hunisaidia kuepuka foleni ndefu. Kabla ya kununua tikiti, huwa naangalia bei, tarehe na mahali pa tukio ili kuhakikisha inanifaa. Pia napenda kuhifadhi tikiti vizuri, iwe ni tikiti ya kielektroniki au ya karatasi ili nisipoteze. Siku ya tukio kuwa na tikiti tayari hunipa amani ya moyo na kunifanya nione tukio linaanza rasmi. Kwa ujumla, kununua tikiti kwa tukio hunipa furaha na matarajio mazuri kwani huniruhusu kushiriki burudani, kujifunza mambo mapya na kushirikiana na watu wengine. Ni uzoefu unaoongeza kumbukumbu nzuri maishani.